Mimi nikitoka kazini huwa naenda moja kwa moja hadi kwa nyumba na naoga natayarisha chakula cha jioni kisha nalala Lakini kama ni wikendi huwa natoka na naenda kuburudika na marafika.